Nyumba inahitaji kusafishwa leo vumbi limejaa kila mahali nitaanza na chumba cha kulala nifunge vitanda vizuri vyombo vya kutemea vikohozi vinahitaji kunawishwa sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa ninaitaji kusafisha bafuni pia iwe safi kabisa kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole nitawasha muziki nifanyebkazi nikiwa na furaha watoto watanisaidia kupanga vitu vyao nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu baada kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijaye, ninaitaji kupanga sherehe. Jee, tufanye kalamu ndogo nyumbani au tukodi mahali, nyumbani ni nafuu zaidi. Nizaalika marafiki wake kutoka shule, na yabda watoto kumi. Nitapika keki kubwa, wao wanapenda keki ya chokoleji. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina aadi ya kumnunulia zawadi. Yeye anataka biaskeli. Nadhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakuwa siku ya jumamosi muda wa hasubuyi ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu lazima iwe ya kumbukumbu mzuri.